Wakati napenda kustarehe, mara nyingi hufanya shughuli zinazonisababisha furaha na utulivu wa akili. Kwa mfano, hupenda kusoma kitabu kizuri, kusikiliza muziki wa kupendeza au kutazama vipindi vya televisheni vinavyonifurahisha. Mara nyingine hupenda pia kuenda kutembea nje kama pwani au bustani ili kufurahisha mandhari na upepo safi. Wakati mwingine kustarehe kunahusisha pia kutumia muda na familia au marafiki. Tukicheka, kuzungumza na kushirikiana burudani ndogo dogo. Kustarehe kunanisaidia kupumzika baada ya wiki lenye shughuli nyingi kunipa nguvu mpya na kuondoa msongo wa mawazo. Kwa ujumla, ni njia ya kufurahia maisha kujenga furaha na kupata amani ya ndani.